Kazi gani unayoithamini zaidi? Kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayohusisha kusaidia wengine na kuleta mabadiliko chanya katika maisha yao. Hii inaweza kuwa kazi ya kijamii, elimu au hata kazi kazini inayolenga kuboresha hali ya watu wengine. Ninahisi kazi kama hii ina maana kubwa zaidi kwa sababu haihusu tu malipo ya kifedha bali pia inaguza mioyo ya watu na kuimarisha jamii kwa ujumla. Pale ninapofanya kazi ambayo inawasaidia wengine kupata suluhisho, kupata motisha au kufanikisha malengo yao. Nahisi kutiwa nguvu kurithika na kufuraha na furaha kubwa ambayo haina kifananishi na haina nyingine yoyote ya kazi. Zaidi ya hayo, kazi ya aina hii hunifundisha uvumilivu, kujitolea na kutojishughulisha kwa msalaha wangu pekee. Kwani mara nyingi inahitaji kuekeza muda akili na rasilimani ili kuhakikisha matokeo bora. Ninaposhuhudia mabadiliko madogo au makubwa yanayotokea kutokana na jihitaji zangu. Ninahisi kushirikiana na dunia kwa njia ya maana na hii hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi kuliko mimi binafsi. Kazi kama hii pia hunipa fursa ya kujifunza kutoka kwa wengine kuendeleza ujuzi wangu na kuboresha maadili yangu ya kibinadamu. Jambo linaloongeza thamani ya maisha yangu na kufanya siku zangu ziwe za maana. Hivyo basi, kazi inayo, ninayoithamini zaidi ni ile inayochangia maisha bora kwa wengine kwani haiishi tu katika matokeo ya papo hapo bali inabaki kuwa urithi wa hisia nzuri na maendeleo chanya kwa jamii nzima.

Unasomea wapi habari mtandaoni? Ninasomea habari mtandaoni kupitia majukuwa mbalimbali ya habari na mitandao ya kijamii. Kulingana na aina ya habari ninayotaka kupata kwa habari kisiasa, kiuchumi na au kimataifa. Napenda kutumia tovuti zinazo julikana na zenye sifa nzuri. Kwani hutoa taarifa zinazo tegemewa na za kina kwa habari za burudani mitindo au mambo ya kila siku. Mara nyingi nashirikiana na mitandao ya kijamii ama Facebook, Twitter au Instagram ambapo watu wanashirikiana habari maoni na ufahamu wa haraka. Kupitia kusomea mtandao ninapata uhakika wa kupata habari mara moja bila kusubiri magazeti au kuchapishwa au vipindi vya televisheni. Pia, kuna nisaidia kulinganisha vyanzo mbalimbali, kuona mitazamo tofauti na kujenga uelewe kuelewa mfano wa kila tukio. Ninasoma habari mtandaoni pia kwa sababu inarahisisha kuendelea kujifunza kila siku. HUzingatia mabadiliko ya haraka ya dunia na kuishi samba-samba na teknolojia za kisasa. Hata hivyo ni nahitaji kuwa makini na uchambuzi wa habari kwani mtandaoni kuna vyanzo vinavyo wezekana kuwa na upendeleo au taarifa ya sizo zisizo sahihi kwa ujumla. Kusomea habari mtandaoni kunanipa uhuru, urahisi na mtazamo mpana huku nikijifunza mambo mapya kila siku na kueleza uelewa wangu wa dunia inayozunguka haraka.

Unashambuliaje mabadiliko kazi ni. Kuna shambulio la mabadiliko kazi ni inaweza kujitokeza kwanjia mbali mbali. Na mara nyingi rinahusiana na mabadiliko ya mabadiliko ya taratibu, teknolojia au muundo wakazi kwa mfano kampuni inaweza kuanzisha. Mfumo mpia wa usimamizi wa data au kuanzisha teknolojia ya kisasa ya kazi. Jambo linalo hitaji wafanyi kazi kuya njua haraka na kubadilisha njia zao za kawaida za kufanya kazi. Shambulio hili linaweza kuleta changamoto kama msongo wa mawazo, hofu ya kushindwa au upungufu wa ujuzi hasa kwa wale ambao wamezoea kufanya kazi kwanjia fulani ama kwa mda mrefu. Hata hivyo, shambulio la mabadiliko kazini pia linaweza kuleta fulsa kubwa za kuwaji binafsi na kutaluma. Linahimiza wafanyikazi kujifunza ujuzi mpia, kuboresha mbinu za kazina, kuonyesha ubunifu katika kutatua matatizo. Zaidi ya hayo mabadiliko haya huimarisha uwezo wa timu kushirikiana kwa karibu, kubadilika haraka na kuboresha mawasiliano katika ya wenzake.